Chakula ninachopenda zaidi ni wali na maharage ya nazi. Kuna ladha yake inanirudisha nyumbani kabisa. Hasa nikikumbuka jinsi ilivyo kuwa inapikwa kwa subira. Alafu ikijaa nyumba yote. Si chakula cha kifahari. Lakini kinanipa hisia ya kushiba mwili na moyo pia. Kila ni kila nahisi kama nimekumbatiwa na kumbukumbu za familia na nyakati za.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Ingawa sifanyi mara kwa mara. Kila ni napopanda nahisi kama najua. Na kwenye pilika. Pilika za maisha na kurudi kwangu mwenyewe. Njani unachoka. Unapumua kwa nguvu. Lakini ukifika juu ile hali ya kuona mbali inanipa furaha ya kipekee. Inanifundisha kwamba. Subira na hatua ndogo ndogo zinaweza kukupeleka mbali.

Kwanza na panga taalifa zote muhimu ni nazo hitanji kuandika kisha nayaweka kwa mpangilio unaofaa kutoka kwenye mustah sari hadi maelezo ya kina baada ya hapo nakagua kila sehemu kuha kikisha inaeleweka na haina makosa mara nyingine huwa naacha kidogo kisha na kurudia kwa sababu mara nyingi baada ya kufumzika unapata maoni mapia na njia bora ya kuwasilisha jamu.

Nilipenda sana somo na historia nikiwa shuleni, lilikuwa lilanifanya nijione kama nasafiri kurudi nyuma, kuelewa watu waliotutangulia na maamuzi yao, kila hadithi ilikuwa na funzo lake, kuhusu, ujasiri, makosa na matumaini. Hata leo napenda kusikiliza simulizi za dhamani, kwa sababu zinanisaidia kuelewa kwa nini tulipo, hafa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga kwanza kazi zangu kwa kipa umbele nahakikisha mambo muhimu yanafanywa kwanza pia hufanya mapumziko mandogo kila wakati ili akili na mwili zipate nguvu mara nyingine napanga ratiba za muda maalumu za kufanya kazi bila usumbuvu wowote kama simu haukelele.

Kwa uaminifu, kuna sehemu ndogo ningependa kurudia jana, hasa ile nguvu na kutooagopa kujaribu mambo mapya, lakini tafakari kwa kina, nahisi kila umri una uzuri wake, ujana ulikuwa na hamasa, lakini sasa nina utulivu na ufahamu zaidi wa maisha, nimejifunza mengi kupitia makosa na mafanikio, na hilo ndilo linonifanya niheshimu nilipo.

Kwa kawaida, napenda kuhifadhi taarifa zangu muhimu kwenye vifaa ninavyovitumia kila siku, lakini pia huwa na nakala kwenye daftari la kawaida. Kuna mambo mengine naamini kuyaandika kwa mikono kunasaidia kuyakumbuka zaidi. Hiyo mchanganyiko hunipa tu tulivu, kwa sababu najua hata kimoja kikikosekana, bado sina hasara kubwa.

Wadhali ambayo imenifutia sana nchua lilapo zama kando ya ufuwa mbaani unachua rangi zinachanganyika kutoka uturungi hali rangi ya dhahabu na manji ya kitulia tu kwa sauti dogo ya mawimbi nikikaa pale kimia nikifurahi upepo mwanana na nikisikuwa semu dogo ya kitu kukubwa zaidi kumbukumu hiyo haina cha kulinganisha kila wakati mfikiri inaniuma kidogo kwa uzuri wa.

Kwa kufanya kazi na timu ya mbali, napanga mikutano ya kawaida ya mtandaoni ili kila mtu ajue anaposa kufanya nini. Pia, nasistiza mawasiliano wazi kushiriki taarifa kwa wakati na kuwa nasubira pale mambo ya napochelewa. Mara nyingi pia uwa nafanya mazugumuzo ya kirafiki. Mara kwa mara, siyo tu kazi ili kuimarisha usi.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya lakini sikwa pupa Napenda kwanza kuelewa kuona inanisaidia vipi kwenye maishaya kila siku Kuna furaha fulani unapogundua kitu mpya kinafanya mambo yawe rahisi au yawe na mtiririko mzuri zaidi Lakini pia naamini kuchangua kwa busara si kila kila kivya kinafaa kila mtu.

Napenda kununuwa vitu sokoni hau kwenye maduka mandogo ya karibu. Kuna hule uhalisia wake kuzungumza na muuzaji. Hata kubadilja tambasamu hau ni adithi fupi. Unajiskia kama sehemu ya maisha ya watu. Sio mteja tu. Wakati mwingine naenda manduka makubwa kwa vitu maharumu. Lakini moyo wangu uko zaidi sokoni. Kuna uwai na joto la kip.

Mimi ninapendelea baridi kidogo. Kuna utulifu wake. Hasa asubuhi au jioni. Ninaposema vaa sweta na kumichai ya moto pole pole. Baridi inanifanya ninjikite zaidi. Kufikiria kwa kina bila haraka. Joto linaharaa yake pia. Lakini likizidi nahisi linachosha. Baridi inanipa nafasi na kupumua na kutulia.

Upande wangu bado ni mtu wa kuamka mapema. Kuna utulivu wa alfajiri. Unaonifaa sana. Mawazo yanakuwa ya uwazi na moyo umetulia. Napenda kuaza siku taratibu. Kabla dunia haijaanza kukimbia. Usiku nikikesha sana. Nahisi kama mwili unanilalamikia. Kwa hiyo asubuhi ndiyo muda wangu bora wa kufanya. Mambo kwa mba.

Ndiyo niliwani kujifuza kupiga gitaa nilipokuwa mdogo kwanza ilikuwa changamoto kuchukua mzizi na mikono na kuwelewa noti lakini pole pole nilipata raha ya kuuda mdudo kila nikicheza nahisi unafika semu fulani ya utulivu na hata leo bado mdudo hiyo unerudisha kwenye kumbukumbu zuli za utoto na nafiki wajua kuwa kwa nafikiwa pamoja na.

Mimi kwa kawaida ni mtu wa kuwahi napenda kufika mapema kidogo hili nijipe muda wa kutulia na kujiweka sawa kuchelewa hunipa msongo wa mawazo kama nimeanza siku nikiwa nyuma tayari kuwahi kunifanya nijisikie nina heshima kwa muda wa wengine na pia kunanipa amani moyoni kabla ya mambo hayajaanza.

Napenda mikutano ilio wazi na yenye lengo moja kwa moja ile ambayo watu wanahisi huru kuchangia mawazo bila kuongofa na mazungumuzo ya natiririka kwa heshima sipendi mikutano mirefu isio na mwelekeo inanichosha lakini mkutano mfupi mwenye hoja na maamuzi yanayoeleweka unipa nguvu ya kufanya nijiskie muda wangu umetumika vizuri.

Kila siku napenda kutumia programu ya ujumbe kama vile whatsapp au telegramu Kwa mawasiliano na familia marafiki na wezangu kazini ni rahisi haraka na hila nikumbusha watu muhimu kwa wakati halisi Mara nyingine pia napenda kutumia programu za habari kusikiliza redio au muziki kidogo asubuhi ili kuanza siku kwa furaha na utulivu.

Wakati wa msongo wakazi napumzika kidogo kwanza nikipumua kwa kina na kuondoa mawanzo machungu baada ya hapo ujaribu kupanga kazi tena kwa kupaumbele kufanya hatua ndogo ndogo baada ya kujaribu kila kitu kwa ghafla pia mara nyingine naketi kimya nikisikiliza mziki kwa utulivu na kunywa chai ili nipate nafasi ya kutulia njia hizi hunisaidia kurejia kazini kwa nguvu na umakini zaidi.

Mtu mfanya biashara bora zaidi nae mwishimu ni ule nae yanza kwa ndoto kubwa ala pia anajua kusikiliza wateja wake. Na kumbuka mfanyi mpia biashara mdogo kijijini halie kuwa kiuza mboga sokoni. Lakini baada kusubiri wateja wafike alijifuza yale anayotaka na ataka yotua kwa fura na ashima. Halikuwa kitoa tabamu mfamoja na bita. Na hata halipo kuwa na mafanikio haku saa msaada kwa wengine. Kwa kue hili kuwa ni mfano wakujali sirimali wa mwa.